Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni hisia ya kuzoeana na utulivu unaojenga. Kuna kitu cha pekee sana kuhusu mtaa ambao watu wanafahamiana angalau kwa sura, salamu au tabasamu. Napotoka asubuhi au ukamsalimia jirani au ukarudi jioni na mtu akakule. Leo umeonaje hila jenga hisia kwamba hauishi pekee yako ni kama wavu wa kijamii usioandikwa lakini una nguvu kubwa sana pia napenda mdundo wa maisha ya mtaani kuna wakati wa kelele watoto wakicheza wauza mboga wakipita redio ikisikika mbali halafu kuna wakati wautilivu hasa jioni au alfajiri. Mchanganiko huo unanifanya ni hisi kuwa sehemu ya maisha halisi sio tu kupita pita. Jambo lingine ni urahisi kujuwa wapi utanunuwa vitu vidogo bila kupanga sana kujua ni nani wakumuuliza msada ukikwama na hata kujua njia fupi za kupita mtaa unakua kama ramani uliohifadhi kichwani na hilo linakupa uhuru fulani wa ndani lakini labda zaidi ya yote ninapenda kamba mtaa unanihifadhi. Kila kona ina kumbukumbu mtu aliyewahi kuishi pale tukio lilipotokea au jambo lililobalilisha mazingira hata kama hizo ni ndogo zinaufanya mtaa uwe na uhai sio majengo tu.

Chakula gani unachopenda kula jioni? Chakula ninachopenda kula jioni ni kilichorahisi chenye usawa na kinachonipa utulivu badala ya kunichosha. Jioni kwangu si muda wa kukula chakula kizito bana. Baada ya siku ndefu napendelea chakula ambacho hakihitaji mwili kufanya kazi kupita kiasi. Kabla ya kulala mara nyingi hupendelea mchanganyiko wa kitu chepesi lakini kinachoshiba, labda wali au ugali kwa kiasi. Mboga zilizopikwa vizuri na protini isio nzito sana kama samaki au maharagwe. Chakula cha aina hii hunifanya nijisikie nimetulia tu nzito. Napenda pia chakula cha jioni kikiwa na hisia ya nyumbani. Si lazima kiwe cha kifahari, hata chakula cha kawaida kikiliwa na utulivu, kina ladha tofauti. Kuna nyakati ambapo supu au chakula cha kijiko huwa bora zaidi hasaa kama siku imekuwa ndefu au akili imechoka, joto la chakula lenyewe huwa kama sehemu ya kupumzisha. Kitu kingine muhimu kwangu ni wakati wa kula, napenda kula jioni bila haraka, bila kelele nyingi. Inawezekana nikijua hakuna kazi nzito inaningoja baada ya hapo. Hapo ndipo chakula kinakuwa zaidi ya kushiba. Kinakuwa sehemu ya kufunga siku, kwa kifupi chakula ninachopenda jioni si kizito sana. Kina usawa wa lishe kina ladha ya nyumbani kinaniandaa kwa kupumzika na kulala.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni napendelea kufanya mazoezi asubuhi. Ingawa si mara zote hutegemea hali ya siku asubuhi mazoezi hunipa mwanzo mzuri wa siku kabla kelele na majukumu hayajaanza, mwili na akili huwa bado safi nikifanya mazoezi mapema nahisi kama tayari nimejifanyia jambo muhimu kwa ajili yangu mwenyewe hilo hunipa nguvu ya kiakili, nidhamu na hali ya kujiamini inayodumu hadi mchana. Pia asubuhi hunisaidia kuwa na ratiba dhabiti hufanya kabla siku haijaniingilia. Lakini kuna ukweli pia siku zingine jioni huwa bora zaidi. Baada ya kazi ndefu au mawazo mengi. Mazoezi ya jioni huwa kama njia ya kuachilia msongo si kwa kasi kubwa bali kwa utulivu. Kutembea kunyoosha mwili au mazoezi mepesi. Hapo mazoezi hayalengi sana utendaji bali afya ya akili na kupumzika. Kwa hiyo kwa kifupi asubuhi kwa nidhamu, nguvu na kuanza siku vizuri. Jioni kuachilia msongo na kufunga siku kwa utulivu. Nachagua kulingana na mwili na ratiba si kanuni ngumu. Mwisho wa siku kilicho muhimu zaidi ni muda bali kudumisha mazoezi hata kama ni dakika chache.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Kwa kawaida nalenga kufanya mazoezi mara tatu hadi nne kwa wiki. Hio inanipa uwiano mzuri kati ya kujisukuma na kujitunza. Sifanyi mazoezi kwa sababu ya kuonekana tu. Bali zaidi kwa sababu yananifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Baada ya mazoezi hata mepesi akili huwa nyepesi na mawazo yanakuwa safi. Mazoezi yangu si lazima yawe magumu kila wakati. Wakati mwingine ni kutembea kwa kasi, kujionyesha au kufanya mazoezi ya uzito na mwili kama push-ups ama squats. Kuna siku ninajisikia nina nguvu zaidi nafanya mazoezi yanayonitoa jasho sana. Na kuna siku nyingine ninachagua kitu chepesi tu. Nimesoma kusikiliza mwili wangu badala kupiga vita. Kwa vipindi pia ambavyo ratiba au uchovu hunifanya nipunguze kazi. Zamani nilijilaumu sana nikikosa mazoezi lakini sasa nimejifunza kuwa dhabiti wa muda mrefu si bora kuliko ukali wa muda mfupi kurudi taratibu ni bora kuliko kuwacha kabisa kwa sababu ya hatia. Jambo moja muhimu niliojifunza ni kwamba mazoezi si lazima yawe saa nzima iwe yawe na maana dakika ishirini-thelathini zikifanya kwa umaskini umakini zinaweza kubadilisha siku nzima. Kinacho hesabika zaidi ni kuifanya iwe sehemu ya maisha si adhabu kwa kifupi. Lengo mara tatu hadi nne kwa wiki haina mchanganyiko wa mepesi na kujiskuma. Kipaumbele ya afya ya mwili na akili nasikiliza mwili si ratiba tu ni dhabiti ni muhimu kuliko ukali.

Niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Filamu ninayoipenda zaidi ni show hack redemption ninaipenda kwa sababu si filamu ya makelele au miujiza ya ghafla bali ni filamu ya subira matumani na nguvu ya roho ya mwanadamu. Inasimulia hadithi ya mtu anayefungwa katika mazingira magumu sana lakini hakufungwa kiakili wala kiroho kila ninapoiona hunikumusha kwamba hata ukiwa kwenye hali ambayo huezi kubadilisha mara moja bado unaeza kuchagua namna ya kufikiri na kuishi ndani ya hali hiyo. Kinachonigusa zaidi ni ujumbe wake kuhusu tumaini. Filamu inaonyesha kwamba tumaini si ndoto ya kipuzi bali ni nguvu ya kimya inayokuwezesha kuendelea hata pale ushahidi wote unaonekana kuwa kinyume. Hata mstari maarufu unasema get busy living or get busy dying na huo hunigonga kila mara hunifanya nijiulize kama ninachagua kuishi kikamilifu au ninaacha mazingira yanichoshe polepole bila. Pia napenda jinsi wahusika wanavyojengwa kwa kina. Urafiki uliopo kwenye filamu si wa maneno mengi bali wa vitendo na uaminifu kwa muda mrefu. Unaona jinsi watu wanavyoweza kuharibiwa na mfumo lakini pia jinsi wanavyoweza kuokolewa na uhusiano wa kweli. Sababu nyingine sababu filamu hii inakuwa pamoja na mtazamaji. Ukitazama ukiwa mdogo unaona hatua dhidi ya gerezani. Ukitazama ukiwa mkubwa unaona maana ya muda uzito wa uamuzi madogo ya kila siku hatari ya kuzoea hali mbaya hadi inaonekana ya kawaida thamani ya uhuru wa ndani. Ni filamu inayoweza kuitazama nikiwa huzuni nikiwa na matumani au nikiwa natafakari maisha na kila mara huniacha na kitu kipya moyoni.

Unapofuraha kwa nyumbani, unafanya nini? Ninapokuwa na furaha ya kuwa nyumbani, napunguza mwendo wa maisha na kujiruhusu kuwa mimi bila kujifanya. Mara nyingi kitu cha kwanza ninachofanya ni kuvaa nguo za starehe, ila hatua ndogo tu hunifanya nijisikie niko mahali salama. Kisha napenda kukaa kimya kwa muda labda nikiwa nimekaa tu bila kufanya chochote kikubwa ukimya wa nyumbani, huwa na ladha yake. Huniruhusu kusikia mawazo yangu bila kelele za nje. Ninapenda pia kuandaa kitu kidogo chakula au kunywa hata kama ni rahisi tu si kwa njaa kali bali kwa hisia ya kujitunza. Harufu ya chakula jikoni kunipa hisia ya utulivu na kuwa mahali panapojali. Kama nina nguvu kidogo nasikiliza muziki kwa sauti ya chini au nasoma kitu kisichonichosha akili labda kitabu makala au hata kuangalia kitu kinachonichekesha sio burudani ya kelele bali ile inayowacha akili ikipungua. Kuna nyakati napenda kupanga vitu vyangu taratibu sio kwa lazima bali kwa sababu kunipa hisia ya uthibiti na utaratibu kusafisha kidogo au kupanga meza kunifanya nijisikie kama ninaanza upya hata nikiwa nyumbani tu. Kwangu nyumbani si mahali tu ni hali ya akili ambapo najisikia salama, huru na mwenye amani.